Vipindi navyo vipendelea kwenye television ni vingi. Itategemea sana na mtiririko wa vipindi vya siku husika. Lakini mara nyingi huwa naangalia michezo. Napenda sana michezo, hasa michezo wa mpira wa miguu. Napenda sana tamthilia mbali mbali. Ambazo zina zinahusisha tamaduni mbali mbali kama tamaduni za Filipino, tamaduni za waarabu, tamaduni za watu wa Mexico na tamaduni mbalimbali za dunia. Kwa mara nyingi na pia naangalia tamthilia zinazohusu mambo mbalimbali ya kitamaduni. Lakini pia huwa napenda movie mbali mbali ziwe za kutoka Amerika au uturuki mara moja moja, wachina pia mara kazaa lakini na wakorea. Kitu kingine mara nyingi nacho kipindi kingine nacho penda kuangalia kwenye televisheni ni vipindi vya wanyama kuangalia tabia za wanyama, hulka za wanyama na vitu mbalimbali vinavohusu wanyama Kitu kingine ni napenda kuangalia mziki pia kusikiliza na kuangalia video mbalimbali za mziki kwenye television pia hii ni vipindi ambavo navifatilia sana kwa huo kwa ufupi vitu ni vingi lakini hivo ndo mara nyingi huwa naangalia.

Kwa kawaida nalala masaa ambayo tunaelekezwa, muda mwingi nalala masaa nane, hadi tisa, inategemea na siku husika na shughuli ambazo nilikuwa nazo usiku. Lakini mara nyingi sana ni sita, hadi tisa, hapo ndio masaa huwa naopenda kulala.

Ndio napenda sana kwa sababu moja kati ya taluma angu nimesomea utalii. Kwa hiyo napenda sana kutembelea sehemu mbali mbali za uwalisia kama maziwa, mito na sehemu nyingine zinazosu asa uwalisia wa mazingira ambayo tunaishi kila siku. Kwa sababu napenda sana sauti ya maji ya mito na ziwa kwa hiyo nisehemu ambazo napenda sana kutembelea. Ndio napenda sana.

Sijajua unamaanisha nini kwa sababu kiswahili chako na mwenyewe hakijakaa sawa kimekaa kimangaribi zaidi. Lakini kama unamaanisha deadlines, na shughulika vipi na deadlines, huwa mara nyingi na najitahidi kufanya shughuli mapema ili baadaye isije kuniweka kwenye presha. Kwa hiyo mara nyingi sana huwa napenda kufanya shughuli zangu mapema, nimalize mapema na nikifanye mapema ili niwe na uhuru lakini pia nimipe uhuru huyo mtu ambao nime nimempatia kazi yangu, nimipee uhuru pia wakunisahihisha na kuniambia kitu chochote kingine kinacho uhusiana na hiyo kazi.

Kwaza huwa nipo huru sana kujifunza. Kujifunza kutokana na makosa amabao nayafanya. Kwa hiyo pale na pofanya kosa, huwa mara nyingi sana naomba radhi. Kwa yule mtu ambayo nimemkosea moja kwa moja. Naomba rathi lakini pia naomba muda wa kurekebisha kosa langu. Lakini pia ata pale ambapo sijaelewa kosa langu vizuri huwa napenda kuuliza. Kwamba nimekosea nini na naweza aje kurekebisha hili tuende mbele wote sambamba. Kwa hiyo makosa yangu huwa na shugulikia hivyo. Kwa nini ni kuonana na ule mtu ambayo nimemkosea moja kwa moja lakini pia kuomba ufafanuzi pale ambapo sijaelewa kuso langu vizuri lakini pia ni kwa kurekebisha yale makosa na kutenda vizuri zaidi.

Kazi za dharura mara nyingi nategemea sana na dharura yenyewe kwa sababu kama mtu amenishtukiza sana huwa mara nyingi, kama muda alionipa hutoshi huwa naomba muda wa ziada. Lakini kama muda alionipa na uwezo ninao wa kumaliza shughuli yangu huwa sina shida napambana na kazi namaliza nakusanya, ivo. Kwa hiyo kazi za dharura huwa nashughulikana nazi namna hiyo.

Vitendo vya wema, nilivyowahi kuvifanya ni vingi kwa kweli. Yaani ni vingi sana. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda sana kumtendea mtu wema. Kwa sababu najua wema unalipa. Kwa hivyo mara nyingi sana napenda kutenda wema. Vitendo ni vingi sana. Hasa za kusaidia watu, kufanikisha malengo yao wanaojiwekea. Napenda sana mtu afanikisha malengo waliojiekea. Au mtu mwenye changamoto yoyote napenda sana nimuone ana furaha kuondokana na changamoto yake. Kwa hivyo mara nyingi sana wema wangu unakua kwenye sehemu hizo.

Mi ni mtu wa familia, napenda zana kutumia muda wangu mwingi na familia yangu. Aswa tunapokuwa pamoja uwa, tunafanya vitu mbali mbali. Tunaweza tukapika pamoja, tunaweza tukapigia story pamoja, tunaweza tukaangalia tv pamoja, tunaweza tukaenda matembezi ya pamoja, tunakua tunafanya vitu mbali mbali ambao vinausu sikuio. Sina ile kwamba napenda kufanya hivi vitu apana. Wana angalia sikuyo kuna nini kitu ambacho tumeza kufanya kwa pamoja wana nafanya nao.

Aah, hapana, sijapiga kura kwa sababu kwanza siamini tume ya uchaguzi ya nchi yetu na serikali kwa kweli imekuwa ikishinda kwa mabavu kwa kutumia polisi na vitu vingine maranyingi. Kwa hivo siamini kabisa katika mfumo kura nchi yangu sababu najua kura nitakayopiga, haitamfikia yule ambaye nataka imfikie, mwisho wa siku yule ambaye anatakiwa na serikali kushinda atashinda kwa nguvu ya dola.

Zamani ndo likuwa napenda kuchora Skuizi kwa kweli kwenye kuchora so mpenzi sana Japo marachache chache napokuwa na mwanangu napenda kumfundisha na kuchora Kwa sababu ilikuwa ni moja kati fani yangu ambayo niliyacha kwa kweli lakini ilikuwa nifani nzuri sana Kusiana na rangi mini mbovu wa rangi kwa hivyo huaga mara nyingi sipendi kazi za rangi.

Sijajua moja kwa moja unamaanisha nini Lakini napenda kucheza michezo ya video Ndiyo Kwa sababu mimi pia nafani ya usani ni rapa mzuri sana kwa iyo kukua kwenye video kucheza kwenye video Napenda napenda napenda kucheza pia kwa iyo kuonekana pia kwenye video inakuwa ni kitu kizuri zaidi.

Kwa wakati wa msongo wa kazi, mara nyingi wanapenda kuwa bizi. Wanapenda kuwa busy na hiyo kazi, hizo kazi husika ili nizimalize zote niwe na amani. Sipendagi sana kuacha viporo kwa sababu vinanisumbua, hata nikiwa nimelala, vinakuwa vinazunguka bado kichwani. Kwa mara nyingi ninapokuwa na msongo wa kazi, napenda kupambana nao kwaza nimalize ili niweze kutulia.

Wakati wa baridi kaliii mara nyingi sana huwa na napenda sana kutumia vinywaji hasa pombe kali kwa sababu zinasaidia kupambana na hiyo baridi. Lakini pia napenda kupumzika, kulala hasa kwenye blangeti, niskie joto la blangeti. Napenda pia kufanya mazoezi ili mwili upate joto lakini pia kama muda mwingine huwa napenda kujipikilisha na kula sana.

Napofurahi kuwa nyumbani huwa mara nyingi napika. Napenda sana kupika. Kupika chakula kizuri ambacho nitaenjoy mimi na familia yangu. Lakini pia napenda kupata kinywaji kidogo, kinywaji baridi haswa hii pombe kali ili niwe nimechangamka niwapigishe story familia yangu.

Hapana kwa kweli, so mtaalam sana wa vitu hivyo lakini nadhani nitaeza kufuatilia pia kujua mifumo gani ya usalama video ipo na namna kuitumia Hapana kwa kweli, sina utaalamu huo sana labda ni elimu ambao natakiwa kujiongezea.

Natumia program zipi mara nyingi. Natumia program nyingi sana. Haswa za AI natumia nyingi. Natumia CapCut, Natumia ChatGpt, DeepSeek, Gemini. Natumia program ni nyingi sana nazozitumia. HAswa Whatsapp pia natumia sana, natumia Instagram, Facebook ni mara chache sana. Na program ni nyingi sana kwenye simu yangu ya nyingi nategemea na aina shughuli nilonalo.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia kwanza ya kuuliza. Kuuliza wale watu ambao wamenizidi uzoefu kwenye hiko kitu. Kupata mawazo yao, ushauri wao na uzoefu wao kwenye hiko kitu husika. Lakini pia napenda kusoma, kusoma vitabu mbalimbali vinavyohusiana na hiko kitu. Njia nyingine ninayopenda kutumia ni kuangalia video mbalimbali zinazohusiana na hiko kitu. Lakini pia kufanya tafiti, kufanya tafiti za ndani kuhusiana na hiko kitu husika.

Chakula gani cha kigeni umewai kujaribu. Kuna chakula kinaitwa katofe bufei, ni rafiki yangu mmoja mjerumani alinipikia. Na pia ujerumani huku uko kuna chakula kinaituwa gulash pia nimekijaribu. Lakini pia nimewai kujaribu konokono kwa wachina. Chakula kingine cha kigeni ambacho nimewai kujaribu ni fufu ya wa nigeria. Kama ugali wa kwetu wa kitanzania, lakini wao wanaita fufu. Hivyo ndo vyakula pekee vysa kigeni nilivyowai kuvijaribu.

Sio mpenzi sana wa kofia, napenda nywele zangu zionekane. Yaani mimi ni mtu ambaye napenda sana kutengeneza nywele vizuri alafu zionekane. Kwa mara nyingi sana huwa sipendelei kuvaa kofia. Na kofia kwa kweli, kwa sasa hivi kwa umri wangu, naona kama sio vitu vyangu, nimewachia vijana wa chini.

Kwa sababu badoo sijajiisi kwamba mi ni mzee Kwa sababu na miaka salasini na tano sasa hivi kwa hiyo kusema kwamba mi ni mzee hapana Lakini pia kuna kipindi na kumbuka vitu vya zamani ambavyo vina nivutia kidogo na tamani umri ushuke ili niende nikavifuraiye Kwa sababu sa hivi umri nao kuna vitu ambavo ni kama unaninyima kuvifanya hasa kwa jukumu na vitu vingine Lakini napenda sana kuenda klabu, trausiku, kucheza mziki, kunywa pombe kidogo na kufurahi na marafiki vitu ambavyo sa hivi siwezi kuvifanya. Lakini pia napenda sana mazoezi ya kungfu, karet na vitu kama hivo ambavo sa ivi pia siwezi kuvifanya. Kwa uo kuna vitu vingi ambavo ni kuwa na uwezo kuvifanya ni kiwa na umri flani wa nyuma ambao siwezi nikasema ni ujana lakini siwezi kuvifanya sasa hivi.

Kwanza kwa kutenga muda, uanapenda kutenga muda wa kazi zangu na maisha angu binafsi. Muda wa kazi, uanafanya kazi na muda vitu binafsi, uanafanya vitu binafsi. Kwaiyo Kwaza ni kutenga muda. Lakini pili ni kueka kipaumbele. Kama siku hiyo kazi ndo kipaumbele changu kwa hiyo shuguli zangu binafsi mara nyingi na ziacha. Lakini kama kwa siku ni shugulizangu binafsi ndokipaumbele kazi mara nyingi inaiweka pembeni.

Kwa kweli kwa miaka ya sasa hivi kusema kwamba mtu unasikiliza radio hapana. Inatokeanga mara chache sana kwa lmba labda nikute mtu ameeka radio na mimi nikawa niko hapo kwa hiyo nasikiliza. Lakini sio mpenzi sana kusikiliza radio kwa sababu siku hizi kuna tv kuna simu kwa hivyo vitu vingi sana vya kwenye radio vinakuwa tayari ushavipata kwenye simu.

Tukianza na namba moja, mchana ukiisha mara nyingi huwa nakuwa na familia yangu. Nakuwa na familia yangu, sababu ni jioni mara nyingi, mtoto amerudi shule, mamake, pia yupo nyumbani. Kwa hiyo nakuwa na muda nao. Lakini muda gani naanza kupumzika, inategemea sana. Mimi ni mtu wa kulala kuanzia saa tano, saa sita, saa saba. Ndio muda wangu mara nyingi wa kupumzika. Kama kuna sherehe za jioni, nazopenda kuzifanya hamna. Mimi sio mtu wa sherehe za jioni. Mara nyingi huwa nasherekea muda wangu weekend kwa kunywa pombe na vitu vingine. Ungependa kueleza jinsi unavyojiandaa kulala Mara nyingi huwa nakuwa mtandaoni mpaka pale usingizi unaponikamata. Unahisi furaha gani wakati wa jioni? Furaha wakati wa jioni ni ile chakula kizuri, lakini pia nipate kapombe kidogo.

Apana, apana. Kwa miaka hii kusema kwamba nasoma gazeti, apana. Kwa sababu magazeti mengi kwanza yamesha fungua platform za online kwa hivo. Mtandaoni unapata kila kitu kwa wakati. Kuna kuwa kuna haja ya kusubiria matukio ya leo kuwa yaona kesho kwenye gazeti wakati leo unaeza ukaona kila kitu.

Napenda sana kuwa na uwezo wa ushawishi, niwe na uwezo wa kushawishi ushawishi wa kibiashara, ushawishi wa kisiasa, ushawishi wa kijamii. Yaani niwe na nguvu ya kushawishi watu wengi sana. Ndio kitu ambacho napenda kuwa na uwezo nacho. Lakini pia napenda kuwa na uwezo wa kutengeneza baada ya vijana. Haswa vijana ambao wanachipukia, wana talanta, wana vipaji mbalimbali lakini hawajui kitu ucha kufanya ili kufikia ndoto zao. Kwa hivyo mara nyingi huwa napenda kuwa na uwezo waku-assist, wakuwasaidia.

Napenda sana harufu ya wali. Chakula chochote kikipikwa, kikawa kinanukia vizuri napenda sana. Nakuwa naenjoy harufu yake. Nakuwa nafurahia sana harufu yake. Kitu kingine ambacho napenda harufu yake, manukato, sio mtu wa manukato sana. Kwa hiyo sijui kama napenda, au siyapendi. Lakini labda harufu ya udongo, napenda sana harufu ya udongo, haswa pale mvua inaponyesha, udongo unaponyeshewa, unakouwa unatoa harufu fulani ambayo napenda kuisikia.

Kinywaji cha baridi nachopenda, maji, napenda sana maji, lakini napenda soda, haswa soda za kampuni ya Pepsi, napenda sana. Kwa kampuni ya Coca-Cola, napenda labda Sprite, ndio kitu ambacho naeza kusema napenda, lakini pia napenda juisi, napenda sana.

Bado sijaelewa unamaanisha mfumo mfumo upi kwamba android au iPhone au OS hiyo au sijaelewa lakini kama ni hiyo napenda sana android kuliko OS Sijaelewa lakini swali lakini vizuri lakini nadhani pia nimejitahidi kulijibu.

Akapa kawaida huwa nikiamka nasali, baada ya kusali ni kumuandaa mwanangu kwa ajili ya shule, lakini nikisharudi kuangalia familia nyingine inaendeleaje, baada ya hapo nitaangalia WhatsApp na simu yangu kama kuna ujumbe wote natakiwa kujibu, baada ya hapo ni kujiandaa kwa ajili ya shughuli zangu za usiku usiku.

Jamii yangu nasaidia kwa namna mbali mbali, kwanza kwa kuwa mwanajamii bora kabisa, nisiyekuwa mhalifu, nisiye tumia madawa kulevya, lakini pia ni mwanajamii mfano bora kwa wanaonizunguka. Na kwa mambo mengine pia jamii yangu inasaidia sana ku kuipa taaluma yangu ile ambayo ninayo ili iweze kuwasaidia katika vitu mbali mbali ambavyo wanakutana navyo.

Lugha ambayo napendelea kujifunza ni kispanyola, napenda sana kujua kispanyola kwasawabu kinavutia kukisikiliza. Lakini pia napenda kijerumani, lakini pia napenda kuongeza uwezo wangu kwenye kingereza kwa sababu ni lugha ambayo ya dunia kwa hiyo napenda pia kuijua kwa undani zaidi kuliko navyoijua sasa hivi.

Kwanza simu, siwezi kuishi bila simu, kwa sababu simu ndio maisha yangu, simu ndio kipato changu, simu ndio kila kitu changu. Kwa hiyo, ukininyanganya simu, umeninyanganya kitu kikubwa sana sana sana. Kingine labda friji kwa sababu napenda sana vitu vya baridi.

Somo nililopenda sana shuleni, nilikuwa napenda sana historia, lakini pia nilikuwa napenda kiswahili, nilikuwa napenda kiingereza, nilikuwa napenda uraia, lima uraia, nilikuwa napenda sana biolojia. Ayo ndo masomo ambayo naeza sema moja kwa moja kwamba nilikuwa naniopendwa nayo.

Sana, sana. Mi napenda sana ototo. Kwa hiyo, napenda sana kucheza na watoto. Haijalishi ni wa nani napenda tu kuwa na moment nao. Kwa sababu watoto unajua ukiwa unacheza nao, unapata furaha kwa sababu pia unaweza kuwasoma akili zao na namna wanavyowaza mambo na inafurahisha kwa kweli.

Ndiyo, nafuatilia matukio ya kimataifa, haswa habari za siasa za kimataifa, napenda sana vituko vya Trump na ubabe wake, napenda sana kujua Ukraine na Urusi kumekuwa kunandeleaje, napenda sana historia ya waarabu, wamidoisti kujua pia purukushani zao zinaendeleaje, dhidi Israeli, Napenda sana habari za kiAfrika pia Yaani ni mfuatiliaji wa vitu hivi.

Kiswahili chako kidogo, hakijakaa sawa. Ni lengo gani la muda mrefu unalo kazini. Sasa sijui ambalo ninalo kazini. Lengo la muda mrefu nilionalo kazini kwa kweli ni kuhakikisha kwamba napata uhuru wakifedha na kujitengenezea vitu vya kutosha ambao vitanisaidia uko mbeleni mimi na familia yangu au kama unamaanisha kitu gani sijaelewa swali lako vizuri lakini nafikiri nimejaribu kulijibu.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni siku yangu wa kuzaliwa kwa sababu ndo siku wa mbao nilikuja dunia ni kuyo nafikiri kiko ilo ndo tukio kubwa na muhimu sana kwenye maisha yangu ndo Haa mengine mengi ndo ayo, habla kumbukizi ya kifocha mama angu, baba angu, elaba kwa matukio lakini siwazi kusema ni muhimu sana kuliko siku yangu wa kuzalio.

Inategemea na ni vitu gani. Kama ni vitu vya nyumbani, mara nyingi napenda kwenda moja kwa moja sokoni. Kama ni vitu vya kiteknolojia, pia soo mtu wa kupenda sana kununua online kwa sababu mtandaoni huko nishatapeliwa sana. Kwa hiyo huwa pia napenda kwenda madukani huko, yaliyo karibu na mimi na kununuwa moja kwa moja.

Filamu yangu nayopenda zaidi ni Bushman. Ni comedy na drama tuseme. Na kwa nini naipenda? Kwa sababu ina mazingira ya uhalisia kabisa wa mazingira ninayoishi. Kwa hiyo inanivutia, inanifanya nione niko kwenye mazingira yao. Mara ya kwanza nilipoiona ilikuwa elfu moja mia tisa tisini na nane. Tumenunuwa tu TV Kwa mara ya kwanza, television Ndio nikaweza kuiona yaani ni mara nyingi sana napenda kuirudia Napenda kuirudia, rudia sana, sana, sana, sana na mtu aliyeleta ni nani aliyeleta hamu ya filamu hii ni baba yangu mzazi sababu anapenda na yeye kuangalia Kwa hiyo namii, nikajikuta napenda.

Napenda sana kwa sababu ni kipaji changu pia. Ni kipaji changu pia. Kwa hiyo. Napenda jinsi ulivyo, napenda unavyo cheka. Nabusu mfululizo kama ngumi za cheka. Usiku nilikizo, asubuhi minakesha. Nje matatizo ila kwako mi nadeka. Uvumilivu, umenipa mtoto mzuri dunia. We ni chanda chema. Yaani moja kati ya mia, asubuhi njema. Nipale unapo sema, ni nakupenda moyoni sito kutema. Kwa hiyo kama hivyo yaani hiyo ni moja ya nyimbo zangu. Kwa hiyo napenda sana kuimba.